Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Huwa nafanya ubunifu katika mazingira yangu ambayo yananizunguka, ya ofisini na nyumbani. Huwa najitahidi kubuni mazingira na mandhari ya pale ofisini au nyumbani yao ya utofauti kila siku. Ukiingia leo nyumbani kwangu na ukiingia kesho nataka uone utofauti. Hiyo yote inatokana na ubunifu ambao ninaufanya. Ubunifu huu unanifanya mimi nijione wa tofauti kidogo. Japo kuwa wapo ambao wananizidi na najifunza kwao, lakini kuna watu pia nawazidi wana uwezo mkubwa kujifunza kwangu. Napenda kubuni ofisini kwangu kwa sababu ofisi yangu ni sehemu ambayo nakaa mara nyingi. Muda mwingi nautumia ofisini kwangu. Hivyo najitahidi kupatengeneza. Pawe ni sehemu ya kuvutia zaidi. Kwa sababu, ikiwa sehemu ya kuvutia, watu wengi watapendezewa pamoja na mimi nafsi yangu inakuwa imetulia.